Ninakumbuka sana mwalimu Asha. Aliekuwa akitufundisha kiswahili wakati nilikua shule ya msingi. Huyu ni mwalimu ambaye mchango wake katika maisha yangu, haukuwa tu wa kielimu, bali pia wa kimaadili na wa kimaisha kwa ujumla. Kila ninapofikiria safari yangu ya masomo, jina lake hujitokeza kwanza akilini mwangu. Mwalimu Asha alikuwa mwanamke wa makamo, mwenye uso wa tabasamu na sauti tulivu lakini yenye mamlaka. Alikuwa akipenda kuvaa mavazi nathifu na kila mara alionekana mtulivu darasani. Alipoingia darasani kulikuwa na ukimya wa heshima si kwa sababu ya hofu, bali kwa sababu wanafunzi walimheshimu na kumpenda sana. Alijua jinsi ya kuwasiliana nasi kwa njia rahisi na ya kueleweka. Hata kwa wanafunzi ambao walikuwa wakipata ugumu wa kuelewa masomo. Kitu cha kwanza, kinachonifanya nimkumbuke zaidi, ni njia yake ya kufundisha. Hakuwa mwalimu wa kusoma tu kutoka kwenye kitabu, alitumia mifano halisi ya maisha, hadithi, methali, na hata michezo midogo kufanya somo liwe hai. Katika somo la insha, alituhimiza kuandika kutoka moyoni na kutumia ubunifu wetu. Alisema mara nyingi, kila mwanafunzi ana sauti yake, usiogope kuitumia. Maneno haya, yalinijenga sana na kunifanya nipende kuandika hadi leo. Pia mwalimu asha, alikuwa mlezi na mshauri. Alikuwa makini sana na mienendo ya wanafunzi. Alipogundua mwanafunzi ana huzuni au anapitia changamoto angemuita pembeni. Na kuzungumza naye kwa upole. Nakumbuka siku moja, nilipofanya vibaya kwenye mtihani, nilikuwa nimekata tamaa sana. Badala ya kunikemea, aliniambia kuwa kushindwa ni sehemu ya kujifunza. Na kwamba, muhimu ni kujitahidi zaidi na kujiamini. Ushauri wake ulinipa nguvu ya kuendelea na hatimaye niliboresha sana katika matokeo yangu. Zaidi ya masomo, alitufundisha nithamu na maadili mema. Alisisitiza sana umuhimu wa heshima, uaminifu na kufanya kazi kwa bidii. Alituonya thidi ya wivu na dharau. Akisema kuwa mafanikio ya mwenzako si kushindwa kwako. Alituonesha kwa vitendo kwa kuwaheshimu walimu wenzake na wanafunzi wote bila ubaguzi. Hilo lilitufundisha jinsi ya kuishi vizuri na wengine katika jamii. Kumbu kumbu nyingine ninayoipenda, ni namna alivyotutia moyo kushiriki shughuli za ziada kama mashindano ya usomaji wa mashairi na kuandika insha. Alikuwa wa kwanza kutuandikisha na kutuandaa. Hata kama ilimaanisha kubaki shule baada ya masomo, alifurahi sana alipoona mwanafunzi wake akifanikiwa na alisherehekea mafanikio yetu kama vile ni yake binafsi. Hata baada ya kuhitimu shule ya msingi, athari ya mwalimu asha iliendelea kuonekana katika maisha angu. Ujasiri wa kuongea mbele ya watu, kupenda lugha ya kiswahili na kujiamini katika kuandika ni matunda na malezi yake. Kila ni napokutana na changamoto, hukumbuka maneno yake ya kutia moyo na hunisaidia kusonga mbele bila kukata tamaa. Kwa ujumla, mwalimu asha ni mwalimu ninae mkumbuka kwa upendo, kwa heshima na shukrani kubwa. Alinionesha kuwa mwalimu mzuri, si yule anayefundisha tuu ili kumaliza silabasi. Bali ni yule anayegusa miyo ya wanafunzi na kuwajenga kuwa watu bora katika jamii. Ikiwa ningepata nafasi ya kukutana nae tena, ningemshukuru kwa dhati kwa mchango wakw mkubwa katika kunifanya nilivyo leo.

Mchezaji wa michezo ninayempenda sana ni Lionel Messi. Mchezaji wa soka anayejulikana duniani kote kwa kipaji chake cha kipekee. Nidhamu na unyenyekevu wake ndani na nje ya uwanja. Kumpenda kwangu Messi, hakutokani tu na uwezo wake wa kufunga mabao au kushinda tuzo nyingi. Bali pia na maadili na historia ya maisha yake ambayo yananitia moyo sana. Kwanza kabisa, Messi ni mchezaji mwenye kipaji cha hali ya juu sana. Anapokuwa na mpira mguuni, ni kanakwamba mpira huo unamti. Wezo wake wa kupiga chenga, kupita mabeki wengi kwa kasi na ustadi, na kufunga mabao kwa njia tofauti ni kwa kushangaza. Anaweza kufunga kwa mguu wa kushoto, wa kulia, au hata kichwa, jambo linalonyesha jinsi alivyokamili kama mchezaji. Kila ninapotazama mechi zake, hujisikia kufurahia sana kwa sababu kila dakika kuna kitu cha kujifunza au cha kushangaa. Sababu nyingine inayomfanya nimpende Messi ni bidii na utulivu wake. Alipokuwa mdogo, alikumbana na changamoto ya kiafya, iliyohitaji matibabu ya gharama kubwa, ili aweze kukua vizuri. Licha ya hali hiyo, hakukata tamaa wala kuacha ndoto yake ya kuwa mchezaji wa soka. Kwa msaada wa familia yake na juhudi zake binafsi aliendelea kufanya mazoezi kwa bidii hadi kufikia kiwango cha juu kabisa duniani. Hadithi yake inanifundisha kuwa changamoto si mwisho wa safari bali ni sehemu ya nafanikio. Zaidi ya hilo, Messi anajulikana kwa nidhamu na tabia njema. Tofauti na wachezaji wengine wanaopenda kelele au majigambo, yeye ni mtu mtulivu, mwenye heshima na anayezungumza kupitia vitendo vyake vya uwanjani. Mara nyingi huonekana akiwaheshimu wachezaji wenzake, makocha na hata wapinzani. Hili linanionyesha kuwa, mtu anaweza kuwa bora sana bila kuwa na majivuno. Messi pia ni mchezaji wa timu, si mtu wa kujitafutia sifa binafsi pekee. Ingana ana uwezo wa kufunga mabao mengi, bado hupenda kutoa pasi kwa wenzake walioko kwenye nafasi nzuri zaidi. Hii inaonyesha kuwa, anaelewa umuhimu wa ushirikiano na mshikamano katika mafanikio ya timu. Kwa mtazamo wangu, hilo ni somo muhimu sana hata katika maisha ya kawaida. Kwamba, kufanya kazi pamoja huleta matokeo bora zaidi. Pia napenda jinsi Messi, anavyowapa matumaini vijana wengi duniani. Watoto na vijana wengi wanapomtazama huamini kuwa hata wai wanaweza kufanikiwa. Haijalishi wanatoka wapi au wanachangamoto gani. Amaonyesha kuwa si lazima mtu awe na nguvu nyingi au umbo kubwa ili awe mchezaji bora. Akili, mbinu na bidii vinaweza kumfikisha mtu mbali zaidi. Mafanikio yake pia yanazungumza kwa niaba yake. Ameshinda tuzo nyingi za mchezaji bora duniani, amesaidia timu zake kushinda makombe mbali mbali na ameacha alama kubwa katika historia ya soka. Hata hivyo, pamoja na mafanikio haya yote. Bado anaendelea kufanya kazi kwa bidii na kujituma kila anapokuwa uwanjani. Kana kwamba, bado ana kitu cha kudhibitisha. Kwa ujumla, Lionel Messi ni mchezaji ninayempenda sana kwa sababu anaunganisha kipaji, bidii, unyenyekevu na maadili mema si mchezaji wa soka tu, bali pia ni mfano bora wa kuigwa kwa vijana na watu wote wanaotamani kuzifikia ndoto zao. Kila ninapomtazama akicheza kuwa napata hamasa nyingi.

Chakula cha jadi ninachokipenda sana ni ugali na mboga za kienyeji. Hasa sukumawiki, pamoja na nyama au maziwa lala. Hiki ni chakula ambacho hakikosi kunikumbusha nyumbani, familia na utamaduni wetu wa kiAfrika. Ingawa kuna vyakula vya kisasa na vya kigeni, ugali bado unabaki kuwa chakula cha moyo wangu. Kwanza kabisa, napenda ugali kwa sababu ni chakula kinachonishibisha na kunipa nguvu. Ugali hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu na kuwa na nguvu za kufanya kazi au masomo. Ni chakula rahisi lakini chenye thamana kubwa sana kiafya. Hasa kinapoliwa pamoja na mboga za asili. Wazee wetu walikuwa wakisema kuwa ugali ni chakula cha nguvu na hilo ni kweli kabisa. Mboga za kienyeji kama sukuma wiki, managu, terere, kunde au mrenda hunifanya nikithamini zaidi, chakula cha jadi. Mboga hizi zina virutubisho vingi kama vitamini na madini ambayo ni muhimu kwa afya ya mwili. Napenda sana ladha yake ya asili. Hasa inapopikwa kwa njia ya kitamaduni bila mafuta mengi. Harufu yake tu inapokuwa jikoni, hunifanya nitamani kula. Kinachofanya chakula hiki, nikipende zaidi, ni namna kinavyoliwa pamoja. Ugali huliwa kwa mikono jambo ambalo huleta hisia ya ukaribu na urafiki. Kula pamoja na familia, au marafiki huku tukishirikiana chakula kutoka sahani moja, huimarisha mshikamano na upendo. Ni zaidi ya kula tu. Ni tukio la kijamii linaloleta watu pamoja. Chakula hiki pia hunikumbusha utoto wangu na maisha ya kijijini. Nakumbuka jinsi bibi yangu alivokuwa akipika ugali kwa ustadi mkubwa. Akichanganya unga kwa nguvu na umakini hadi ugali uwe laini na mzito kwa kikaango kinachofaa. Mboga zilichumwa shambani na kupikwa papo hapo. Zikiwa safi na zenye ladha ya kipekee kila ninapokula ugali na mboga za kienyeji, kumbu kumbu hizo hurudi upya, akilini mwangu. Zaidi ya hayo, napenda chakula cha jadi kwa sababu ni sehemu ya utambulisho wetu wa kitamaduni. Ugali si chakula tu ni alama ya maisha ya mwafrika. Katika sherehe, mikutano ya kifamilia, au hata siku za kawaida, ugali huwa mezani. Kula chakula cha jadi hunifanya nijisikie nimeunganishwa na mzizi yangu na historia ya jamii yangu. Pia chakula cha jadi kina urahisi na hupatikana aje. Viungo vyake ni rahisi kupatikana na gharama yake si kubwa. Hii inafanya kila mtu bila kujali hali ya maisha aweze kukipata. Hilo linanifanya nikithamini zaidi busara ya wazee wetu katika kuchagua vyakula vinavyofaa mazingira yao. Kwa ujumla, ugali na mboga za kienyeji ni chakula cha jadi ninachokipenda kwa sababu kinaunganisha afya, utamaduni, kumbukumbu na mshikamano wa kijamii. Ni chakula kinachonifanya nijisikie nyumbani, popote nili.

Mara nyingi nakaa hadi saa nne au saa tano usiku. Ingawa wakati mwingine inaweza kubadilika kulingana na majukumu niliyonayo siku hiyo, kuna siku nalala mapema na kuna siku nalazimika kukesha kidogo zaidi. Hata hivyo, kwa ujumla, napenda kupanga muda wangu vizuri ili nipate usingizi wakutosha na kuamka nikiwa na nguvu. Kwanza kabisa, sababu kuu inayofanya nikae hadi saa hizo ni kazi au masomo. Wakati wa mchana, mara nyingi kuna shughuli nyingi kama kazi za nyumbani, majukumu ya kifamilia au shughuli nyingine zinazonifanya nisipate muda wakutosha wa kujikita katika kazi zangu za binafsi. Usiku unapokaribia, mazingira huwa kimia na tulivu. Jambo linalonisaidia kuzingatia zaidi, ndiyo maana napaenda kufanya kazi muhimu usiku, hasa zile zinazohitaji umakini mkubwa. Kuna wakati nakaa hadi usiku kwa sababu ya kupumzika au kujiburudisha. Baada ya siku ndefu ya kazi, hupenda kutazama kipindi cha televisheni, kusikiliza muziki, au kutumia muda mfupi kwenye simu au kompyuta. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujipa nafasi ya kufurahia muda wangu binafsi. Hata hivyo, mimi hujitahidi kutozidisha sana ili nisichelewe kulala kupita kiasi. Sababu nyingine ni kujiandaa kwa siku inayofuata. Kabla ya kulala, hupenda kupanga ratiba ya kesho, kuangalia kazi nilizobakia na kuandaa vitu nitakavyovihitaji asubuhi. Hii hunipa amani ya moyo na kunifanya nianze siku inayofuata nikiwa nimejipanga vizuri. Wakati mwingine, maandalizi haya kunifanya nichelewe kidogo kulala. Ingawa nakaa hadi saa nne au tano usiku, ninafahamu vizuri umuhimu wa usingizi wa kutosha. Usingizi hunisaidia kurejesha nguvu za mwili pamoja na akili. Ninapolala kwa muda mfupi sana, hujikuta nimechoka, sina umakini na siku yangu hiendi vizuri. Ndiyo maana, hujitahidi kuhakikisha kuwa hata nikilala usiku wa manane, bado napata masaa ya kutosha ya kupumzika. Kuna pia nyakati, maalum kama mwishoni mwa wiki au siku kuu ambapo naweza kukaa hadi kuchelewa zaidi. Katika siku kama hizo, sina shinikizo la kuamuka mapema asubuhi, hivyo huwa najipa uhuru wa kukaa hadi usiku wa manane au hata zaidi kidogo. Hii hunipa nafasi ya kuzungumza na marafiki, kuangalia filamu au kufanya mambo ninayopenda bila haraka. Hata hivyo, si kila siku nakaa hadi usiku sana. Kuna siku huamua kulala mapema, hasa ninapohisi nimechoka sana au ninapojua kuwa kesho nina majukumu mazito. Kulala mapema, hunifanya niamke nikiwa na nguvu, mwenye furaha na tayari kukabiliana na changamoto za siku. Kwa hiyo, hujaribu kuweka uwiano kati ya kukaa usiku na kulala mapema. Kwa ujumla, nakaa hadi saa nne au saa tano usiku kulingana na hali ya majukumu yangu najitahidi kusikiza mwilli wangu na kuhakikisha sipuuzi afya.

Majira ninayopenda zaidi ni majira ya kiangazi. Ingawa pia kuna mambo machache ninayopenda katika majira mengine kama masika. Hata hivyo, kiangazi ndicho kinachonivutia sana na kunifanya nijisikie huru, mwenye furaha na mwenye nguvu zaidi katika maisha ya kila siku. Kwanza kabisa, napenda kiangazi kwa sababu ya hali yake ya hewa. Wakati wa kiangazi, hali ya hewa huwa na joto na mara nyingi kuna jua la kutosha. Hii hunifanya nijisikie mchangamfu na mwenye ari ya kufanya mambo mbalimbali. Tofauti na kipindi cha baridi au mvua nyingi, kiangazi hunifanya niamke asubuhi nikiwa na nguvu na hali nzuri ya moyo. Jua linapochomoza mapema, hunipa hamasa ya kuanza siku mapema na kufanya shughuli zangu kwa bidii. Kuna kumb kumbu maalum, zinazofanya nipende kiangazi zaidi. Wakati nikiwa mdogo, kiangazi kilihusishwa sana na likizo za shule. Ilikuwa ni kipindi cha kupumzika, kucheza na marafiki na kutumia muda mwingi na familia. Nakumbuka, tulivyokuwa tukicheza nje bila ya hofu ya mvua, kuogelea kwenye mito au mabwawa. Na kukaa nje, hadi jioni tukicheka na kusimulia hadithi. Kumbukumbu hizi za utoto hunifanya kiangazi kibaki kuwa majira ya furaha moyoni mwangu. Katika majira ya kiangazi napenda kufanya shughuli mbali mbali za nje. Napenda kutembea, kufanya mazoezi mepesi au kukaa nje nikifurahia upepo wa jioni. Pia ni kipindi kizuri cha kusafiri au kutembelea marafiki na ndugu. Kwa sababu ikiwa, barabara huwa nzuri na mipango haisumbuliwi na mvua. Kiangazi, hunipa uhuru wa kupanga shughuli bila wasiwasi mwingi kuhusu hali ya hewa kubadilika ghafla. Pia, napenda kiangazi kwa sababu huleta urahisi katika maisha ya kila siku. Mavazi ni mepesi kukausha nguo ni rahisi na shughuli nyingi za nyumbani hufanyika bila shida. Hata kazi za nje kama usafi au shughuli za kijamii huwa rahisi zaidi wakati wa kiangazi. Hii hunifanya nijisikie nimepumzika zaidi kiakili pamoja na kimwili. Hata hivyo siwezi kusema kuwa sipendi kabisa majira ya masika. Masika yana uzuri wake. Hasa kwa sababu huleta uhai na kijani kibichi. Hasa inapopata mvua, mimea hukua vizuri na mazingira huwa mazuri. Lakini pamoja na uzuri huo mvua nyingi wakati mwingine huleta baridi, matope na usumbufu katika shughuli za siku. Ndio maana, licha ya uzuri wa masika, bado kiangazi hubaki kuwa chaguo langu la kwanza. Kihisia, hunifanya nijisikie uhuru na mwenye matumaini. Hali ya hewa ya joto, huniboresha hisia na kunifanya niwe na mtazamo chanya zaidi kuhusu maisha. Ninapokuwa katika kiangazi, huhisi kama nina nafasi mpya ya kuanza mambo, kupanga malengo na pia kujiboresha maisha.